Napenda sana mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaounganisha watu wa rika na asili tofauti. Mpira wa miguu hunipa furaha, msisimko, na hata kunisaidia kusahau mawazo kila siku. Nikipata muda wa ziada, napenda kucheza na marafiki zangu au hata kutazama mechi kwenye runinga. Hasa ligi kubwa kama PL au mashindano ya kimataifa. Kinachonivutia zaidi ni jinsi mchezo huu unahitaji ushirikiano, nidhamu na juhudi za pamoja ili kushinda. Pia hunifundisha uvumilivu, subira, na kukubali matokeo, iwe ni ushindi au kushindwa. Mbali na hayo, mpira wa miguu hunisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili kwa sababu ni aina ya mazoezi. Kwa ujumla, huu ni mchezo unaonipa burudani mafunzo ya maisha na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu.

Tabia ninayoipenda sana kwa watu wengine ni uaminifu na heshima. Kwa sababu hizo ndizo msingi wa mahusiano yoyote mazuri. Mtu anapokuwa mwaminifu unajisikia salama kushiriki mawazo yako, ndoto zako na hata udhaifu wako bila hofu ya kuhukumiwa au kusalitiwa. Heshima nayo huonyesha ukomavu, mtu anayeheshimu wengine kujali maoni yao, uskiliza kwa makini na utambua kuwa kila mtu anathamani bila kujali tofauti zao. Pia napenda sana tabia ya huruma kwa sababu dunia inachangamoto nyingi na mtu mwenye huruma huleta faraja hata kwa maneno machache tu. Unyenyekevu nao hunivutia kwani humfanya mtu awe tayari kujifunza, kubali makosa na kukua kila siku. Zaidi ya yote napenda watu wenye moyo wakusaidia bila kutarajia malipo kwa sababu uonyesha ubinadamu wa kweli tabia hizi unijenga hunipa motisha ya kuwa mtu bora na unifanya ni amini kwamba bado kuna wenye kuna wema mwingi katika jamii yetu.

Ninapo kabiliana na jua kali, mimi uanza kwa kujikinga mapema ili kulinda afya yangu. Kwanza, mimi uvaa mavazi mepesi yenye mikono mirefu na rangi isiyo vuta joto sana kama rangi ya samawati au nyaupe. Kwa sababu, husaidia kufunika ngozi bila kunifanya nihisi joto kupita kiasi. Pia, mimi hutumia kofia au mwamvuli hasa, nikiwa nje kwa muda mrefu. Ili kupunguza mwanga, wa moja kwa moja, kwa jua kichwani na usoni. Kabla ya kutoka nje, napaka mafuta ya kujikinga na miali jua ili kuzuia kuungua kwa ngozi na madhara ya muda mrefu. Ninahakikisha pia nakunywa maji mengi mara kwa mara. Kwa sababu jua kali huondoa maji mwilini haraka na husababisha uchovu ikiwezekana mimi huepuka kukaa juwani sana wakati wa mchana ambapo joto huwa kali zaidi badala yake mimi uchagua kutembea asubuhi au jioni kwa kufanya haya yote najilinda dhiidi ya madhara ya jua kali na kudumisha afya yangu kila siku.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliowai kuupenda na kunivutia zaidi ni mchezo wa sita wa world series ya mwaka elfu mbili na kumi na moja kati ya st louis cardinals na texas rangers mchezo huu ulikuwa kama sinema ya kusisimua. Uliojaa mshtuko na furaha kwa wakati mmoja. Rangers walianza wakiwa mbele, lakini Cardinals walirudi nyuma mara kwa mara kwa ujasiri mkubwa. Ilifika hatua ambayo Cardinals walifunga mbio mitatu kati sehemu ya chini, inning ya sita na kusawazisha matokeo kuwa saba kwa saba. Kisha kati ya inning ya kumi wakapata uongozi wa tisa kwa saba. Hata hivyo Rangers nao walirudi na kusawazisha tena matokeo kuwa tisa kwa tisa. Kulikuwa na mipigo ya nyumbani ya kushangaza. Mvutano mkubwa kati ya orushaji wa mpira na atimae David Fries wa Cardinals alipiga mpigo wa nyumbani wa ushindi katika sehemu ya chini ya inning ya kumi na moa na kuipa timu yake ushindi kwa kumi kwa tisa pamoja na kuwalazimisha kucheza mchezo wa saba mchezo huu ulikuwa na mabadiliko ya kushtua. Marejeo ya ajabu, na msisimuko wa hali ya juu uliofanya besiboli huonekane kama mchezo wa maisha na kisu. Ninapo ufikiria hata leo na bado hunipa msisimko mkubwa. Ulikuwa mmoja wa michezo ya kukumbukwa zaidi kati ya historia ya ligikuu ya besiboli. Na ulionyesha wazi kwanini besiboli ni mchezo wa subira ni matumaini hakuna wakati wa kukata tamaa adi mpira wa mwisho o urushwe.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni Sebule. Kwa sababu ndicho moyo wa nyumba na mahali ambapo hisia za utulivu na ukaribu kutana. Sebule hunipa nafasi ya kupumzika baada ya siku ndefu. Kuketi kwa utulivu na kutafakari bila shinikizo lolote. Napenda mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha. Unaofanya chumba kionekane chepesi na chenye uhai. Pamoja na mpangulio wake, unaonifanya nijisikea huru na salama. Ni mahali ambapo naeza kusoma kitabu, kusikiliza muziki kwa sauti ya chini au, kutazama kipindi ni nachokipenda bila kukatizwa. Pia, sebule ni eneo la kutanisha familia na marafiki. Kushiriki mazungumzo ya maana, kicheko, na kumbukumbu, zinazobaki moyoni. Nikiwa hapo, mimi huhisi amani ya kipekee na faraja inayotokana na kuwa na mahali ninapojua ni kwangu hIsia hizo hunipa nguvu ya kisekolojia na kunisaidia kurejesha mawazo yangu katika hali ya utulivu na matumaini. Kwa ujumla, sebule si chumba cha kukaa tu. Mbali, nisihemu inayowakisi utu wangu. Hali yangu ya ndani na maana alisi ya kuwa chumbani.

Maandhari mzuri zaidi niliyowahi kuona ni ile ya asili iliojaa uzuri wa kupendeza na utulivu wa kipekea unaoguza moyo moja kwa moja nakumbuka kuona milima iliyofunikwa na kijani kibichi ikinyoosha hadi upeo wa macho. Huku mawingu meupe yakielea taratibu juu yake kama blanketi la amani. Chini yake kulikuwa na mabonde mapana yenye mito inayotiririka kwa upole. Maji yake ya king'a chini ya mwanga wa jua kana kwamba ni vioo vya asili upepo mwanana ulipuliza kwa utaratibu. Ukisogeza majani ya miti na nyasi kwa sauti ya kuvutia iliofanana na mziki wa asili. Ndege waliruka angani wakitoa milio ya kufurahisha. Wakikamilisha picha ya mandhari iliojaa uhai nilipokuwa nikitazama mandhari hiyo nilihisi utulivu wa kina na mshangao makubwa. Kana kwamba dunia ilisimama kwa muda ili kuniruhusu kufurahia uzuri wake ilikuwa ni mandhari yaliyo niwacha nikitafakari nguvu na hekima ya uumbaji na kunifanya nitambue jinsi asili ilivyo na uwezo wa kuleta amani, furaha na matumaini katika maisha ya binadamu. Asante.

Ndiyo. Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kuboresha maisha yangu kwa njia mbalimbali. Teknolojia mpya hunifanya nijisikie niko karibu zaidi na maendeleo ya dunia ya kisasa. Na hunisaidia kufanya kazi ya ufanisi zaidi na kwa haraka. Ninapojaribu vifaa au mifumo mpya ya kiteknolojia kama vile programu, mitandao ya mawasiliano. Au zana za ki digitali kupata msisimuko wa kugundua uwezo wake na namna inavyoweza kuraisisha majukumu ya kila siku. Pia teknolojia hunisaidia kupanua maarifa yangu hunipa njia mpya za kujifunza na kunifanya niwe mbunifu zaidi katika kufikiri na kutatua matatizo. Wakati mwingine kujaribu teknolojia mpya huja na changamota. Lakini changamoto hizo hunifundisha uvumilivu na kunifanya nijiamini zaidi ninapofanikiwa kuzielewa. Kwa ujumla kupenda teknolojia mpya kuna nisaidia kukua kifikra kubaki na ushindani katika ulimwengu wa sasa na kunipa motisha ya kuendelea kujifunza na kuendana na mabadiliko ya nayotokea kila siku.

Mimi ni mtu anaejitahidi sana kuwahi na sikupenda kuchelewa. Kwasababu ninaamini muda ni kitu cha thamani kubwa ambacho hakirudi tena. Kuwahi hunisaidia kupanga shughuli zangu vizuri. Kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tayari kisaikolojia kabla ya kuanza jambo lolote. Ninapo wai kufika mahali mimi hupata muda wa kujiandaa. Kutafakari na kuelewa mazingira bila haraka au presha pia huwapa heshima watu ninao kutana nao. Kwa sababu kuzingatia muda wao ni ishara ya nidhamu na uwaji bikaji ingawa kuna nyakati chache ambazo hadi zisizotarajiwa zinaweza kunifanya nichelewe. Huwa najisikia vibaya na kujitahidi kuhakikisha ni hiyo haijirudii. Kwa ujumla kuwa mtu wakuwahi hunipa utulivu wa ndani hunisaidia kudhibiti ratiba yangu vizuri na kuni fananisha niwe na mtazamo chanya zaidi kati ya majukumu yangu ya kila siku na katika mahusiano yangu na watu wengine.

Ningependa sana kujifunza upya kuhusu ujasirimali wa kidigitali na jinsi ya kuanzisha biashara mtandaoni kwa ufanisi. Dunia ya teknolojia na biashara inabadilika kila siku na kuna kujifunza kuhusu jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii, masoko ya kidigitali na mbinu za kuvutia wateja kungeweza kunipa ujuzi muhimu wa kipekee. Hii tu itanisaidia kukuza mawazo yangu binafsi ya biashara, bali pia itanisaidia kuelewa mchakato wa kifedha, usimamizi wa rasilimali na mbinu za ubunifu za kushindana katika soko. Pia ningependa kujifunza stadi za kuunda maudhui ya mtandaoni kama vile video, picha na maandiko yanayovutia watu. Kwa sababu, hii ni nyenzo muhimu katika kuvutia wateja na kushirikiana na jamii mtandaoni. Kujifunza jambo hili kuna nipa nafasi ya kuwa huru kimaisha kuongeza kipato na kunisaidia kutumia ujuzi huo kuunda mradi au biashara inayoboresha maisha ya wengine pia. Kwa ujumla, kujifunza ujasirimali wa kidigitali, kunanifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za dunia ya kisasa. Na kunipa msukumo wa kuwa mbunifu zaidi kila siku. Asante.

Ndiyo, napenda sana muziki wajadi kwa sababu unaninetea hisia za amani, utulivu na kumbukumbu za asili. Muziki wajadi una mapungufu ya kipeke, unamiondoko na midondo inayoguza moja kwa moja moyo na akili. Napenda jinsi una unganisha simulizi, historia na utamaduni wa jamii katika kila kipande. Kifanya nizikie kama sehemu ya historia na maisha ya watu waliotangulia. Muzuki huu hunifanya nikumbuke tamaduni zetu, masherehe, sherehe za kijami na mara nyingine hata michezo na ngoma za kienyeji. Nikiwa nasikiliza, huhisi mimi huhisi nisipo mbali na kilele za dunia ya kisasa. Na unisaidia kupumzika, kisaikolojia na kuunganishwa zaidi na mzizi yangu. Zaidi ya hayo muziki wajadi pia hunipa msikumo wakiakili na ubunifu. Kwani midundo yake na maneno yake ufungua fikra na isia zangu kwa njia tofauti na ya kipeke. Kwa kweli muziki wajadi si burudani tu bali ni darasa la maisha tamaduni na hisia zinazofanya moyo wangu ujisikie tajiri na mwenye furaha kila nikisikiliza asante.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni jambo la muhimu sana katika dunia ya leo ambapo kila mtu ana uwezekano wa kukutana na hatari za kidijitali. Kwanza unapanga siri zangu na kutumia nywila ngumu zinazo jumuisha mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo nambari na alama maalum na kubadilisha nywila mara kwa mara. Pili napakuwa programu zinazo hakikisha vifaa vyangu viko salama dhidi ya virusi na programu hatari. Tena kuchunguza kwa makini kiunganishi cha barua pepe mitandao ya kijami au tovuti kabla ya kubonyeza ili kuepuka ulaghai wa mtandao. Pia kufanya mazungumzo mtandaoni kwa tahadhari nikiwa makini na taarifa zinazo shirikisha na sio kila mtu anayouliza napaswa kupewa taarifa za kibinafsi. Mwisho napenda kujifunza na kufwata mwongozo wa usalama mtandaoni kutoka kwa kutoka vyanzo vya kuaminika ili kuendelea kuwa na ulinzi wa kidijitali kukufanya haya yote. Mimi huwesi salama zaidi mtandaoni na ninaweza kutumia teknolojia kwa uhuru bila hofu ya vitisho na asante.

Uzoefu wa kushangaza zaidi niliowai kupata. Ulikuwa wakati nilipokuwa safarini kuelekea mji mwingine na ghafla tukashuhudia maajabu ya asili yasiyo tarajiwa. Nilikuwa kwenye gari. Nikiwa na wapenzi wa safari tulipokuwa tumepita eneo la mlima mkubwa. Ghafla anga likabadilika na mvua nyepesi ilianza kunyesha. Uku jua liking'aa kwa pembe ya kushangaza. Likaunda upinde wa mvua kamili juu ya mabonde ya kijani. Niliisi kama nipo katika hadithi ya ajabu kwa sababu rangi mwanga na sauti za asili zilichanganyika kwa namna ya kipekee. Pia tulipita karibu na mto uliokuwa na maji yanayong'aa chini ya mwanga wa jua huku ndege wakiruka kwa uhuru juu yetu. Na kila kitu kilionekana kikiwa na maisha na uzuri wa ajabu. Uzoefu huo ulikuwa wa kushangaza kwa sababu sikuwai kuona mchanganyiko wa uzuri, utulivu, na mshangao kwa asili. Wa namna hii, nilisi furaha isio na kifani. Utulivu wa ndani na shukrani kwa kuwa na uwezo wa kushuhudia jambo ambalo. Linaonyesha nguvu na urembo wa dunia. Hapu ndipo nilipoelewa kuwa wakati mwingine uzoefu wa kweli. Wa kushangaza hauitaji mipango au malengo makumbwa bali tu kuwa mahali na wakati sahihi ukiwa macho wazi kuona maajabu yanayotuzunguka kila siku asante.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya, kwa sababu hunipa fursa ya kugundua ladha, harufu na muundo wa chakula ambazo sijawai kufahamu. Kila chakula kipya ni aina ya safari ya hisia, ambapo kila kipande kinaweza kunifundisha kitu kipya kuhusu tamaduni tofauti, mbinu za upishi na urithi wa vyakula vya maeneo mbalimbali. Napenda kuonja mchanganyiko wa viungo visivyo kawaida au mlo ambao umetayarishwa kwa ustadi wa kipekee. Kwani hii hunifungua fahari ya kijamii na kisaikolojia. Pia kujaribu chakula kipya kunanisaidia kupanua upeo wangu wa ladha na kunifanya nithamini tofauti za tamaduni za watu wengine. Mara nyingi napata furaha ya ajabu. Wakati chakula napo unakutana na matarajio yangu au hata unavuka kile kinachotarajia. Jambo linalonifanya nijisikie mshangao na kuridhika kwa wakati moja. Kwa kweli hujaribu vyakula vipya si tu burudani ya kinywa bali pia ni njia ya kujifunza, kufurahia na kuunganishwa na dunia. Kwa ajili ya kipekee na yenye ladha asante.

Nguvu zangu kazini zinajumuisha uwezo wa kufanya kazi kwa bidii na kwa usahihi bila kuchoka. Jambo linaloniwezesha kukamilisha majukumu yangu kwa wakati. Mimi ni mtu anayejeli maelezo madogo hivyo hata kazi ichangamane ninaifanya kwa makini ili kuhakikisha hakuna makosa. Pia nina uwezo mzuri wa kushirikiana na wenzangu nikichangia mawazo na suluwisho zinazosaidia timu kufanikisha malengo uWezo wangu wa kushughulikia matatizo kwa haraka na kwa akili safi. Pia ni nguvu kubwa kwani ninaweza kubaini, changamoto na kuzipanga hatua kwa hatua hadi kufanikisha matokeo chanya. Zaidi ya hayo, nina nidhamu na usimamizi wa muda. Jambo linaloniwezesha kuzingatia kipaumbele na kuhakikisha kazi zote zinakamilika kwa ufanisi. Kwa pamoja, hizi nguvu zinaniwezesha kuwa mfanyakazi, muadilifu, anayeaminika na anayetoa matokeo bora kazini.

Ndiyo. Nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki. Na ilikuwa ni uzoefu wa kipekee na wakushangaza. Nilipofika pale hali ya furaha na shauku ilienea kila sehemu. Huku mashabiki wakipiga makofi kucheza na kuimba pamoja na wasanii waliokuwa wanapanda jukwani. Mandhari ya tamasha ikiwa na mwanga wa rangi mbalimbali na sauti za vyombo vya muziki vinavyopuliza ilinifanya nijisikie kuwa sehemu ya tukio kubwa la kipekee. Pia nilipata nafasi ya kusikia nyimbo zinazopendwa na wengi moja kwa moja kutoka kwa wasanii halisi. Jambo ambalo haliwezi kulinganishwa na kusikiliza kwenye redio au mtandao. Tukio hilo lilinifanya pia niunganishwe na watu mbalimali. Tukishirikiana furaha kucheka na kuzungumza kuhusu muziki. Jambo lililoongeza hisia ya jamii na urafiki. Kwa hakika tamasha hilo ilikuwa siyo tu burudani bali pia uzoefu wa kipekee wa kihisia na kitamaduni ambao sitasahau kwa muda mrefu. Asante.

Haina ya keki ninayopenda sana ni keki ya chokoleti. Hasa hile yenye chokoleti nzito na laini inayoyeyuka mdomoni. Kuna kitu cha kipekee kuhusu harufu ya chokoleti inapokua imeokwa vizuri. Inanipa hisia ya furaha na utulivu kwa wakati mmoja. Napenda zaidi keki ya chokoleti yenye icing ya chokolete ganache. Au cream laini juu. Kwa sababu huongeza ladha bila kufunika utamu halisi wa keki. Pia, keki hii unikumbusha nyakati za sherehe kama siku za kuzaliwa mikusanyiko ya familia au wakati wa kunjizawadia baada ya siku ndefu na yenye kuchosha. Kile kinachofanya keki ya chokoleti kuwa bora zaidi ni uwezo wake na kuendana na vinywaji mbalimbali kama chai kahawa au hata maziwa baridi. Zaidi ya yote, naipenda kwa sababu, haichoshi haraka. Kila kipande uhisi kama raha. Kwangu keki ya chokoleti si chakula tu Chawo Chavive vitafunio bali ni njia ya kujipa tabasamu na kuleta furaha ndogo lakini ya maana katika siku yangu. Asante.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara kwa sababu yanakuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Teknolojia hii hunisaidia kufanya mambo kwa haraka na kwa urahisi. Kama vile kutumia amri za sauti kwenye simu kutuma ujumbe kupiga simu au kutafuta taarifa mtandaoni bila kuandika. Pia ninaitumia kusikiliza muziki, podikasti na vitabu ya sauti. Jambo linalo ni rahisishia kujifunza au kuburudika hata nikiwa safarini au nikifanya kazi nyingine. Teknolojia ya sauti pia ni msaada mkubwa kwa watu wanaopata changamoto za kuona au kuandika. Kwa sababu huwaruhusu kuwasiliana na kupata taarifa bila vikwazo. Zaidi ya hayo, matumizi ya sauti katika mifumo ya usalamu kama utambuzi wa sauti yanaongeza ulinzi wa taarifa binafsi. Ingawa wakati mwingine teknolojia hii inaweza kukosea kuelewa maneno faida zake ni nyingi kuliko changamoto zake. Kiujumla, teknolojia ya sauti imeleta urahisi, ufanisi, na mabadiliko chanya katika jinsi inavyowasiliana na kuishi katika dunia ya kisasa, asante.

Kazini, ninashughulikia udhaifu wangu kwa kujitambua na kujikubali. Kwa sababu naamini, huwezi kuboresha kile ambacho hukitambui. Ninapogundua eneo ambalo nina udhaifu. Mimi hujithamini kwa uaminifu na kujiuliza jinsi linaathiri kazi yangu na timu yangu kwa jumla. Baada ya hapo, mimi hujifunza kwa makusudi, kwa kutafuta mafunzo, kusoma au kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu au wakubwa wangu walio na uzoefu zaidi. Kwa mfano, kama nina udhaifu katika usimamizi wa muda, mimi huanza kupanga ratiba, kuweka vipaumbele na kutumia zana za kidigitali hunisaidia kutafutilia, kufuatilia majukumu yangu. Pia niko tayari kupokea maoni bila kujali. Kwa sababu naamini, maoni ya kujenga hunisaidia kuona mambo kutoka mtazamo tofauti. Na kunipa fursa ya kuboresha utendaji wangu. Zaidi ya hayo, mimi hujitahidi kubadilisha udhaifu kwa fursa ya ukuwaji badala ya kuuchukulia kama kikwazo. Ninapokosea kazini, sichukulii kosa hilo kama kushindwa, bali kama somo la kunisaidia kufanya vizuri. Zaidi siku zijazo. Pia kuweka malengo madogo na yanayopimika ili kufuatilia maendeleo yangu, hatua kwa hatua. Jambo linalonipa motisha ya kuendelea kujiboresha. Katika mazingira ya kazi ya timu, kuwasiliana waziwazi inapobidi kuomba msaada au kushirikiana na wengine pale ambapo udhaifu wangu unaweza kuathiri matokeo ya kazi. Kwa kufanya hivyo, ninahakikisha kuwa udhaifu wangu haupunguzi ubora wa kazi, bali, unakuwa chanzo cha kujifunza, kuimarika na kukuza taaluma, yangu kwa ujumla, asante.

Ili kujitunza ninahakikisha kwanza ninatunza afya yangu ya mwili na akili. Kwa sababu naamini ndizo msingi wa maisha yenye usawa. Ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi mara kwa mara. Hata kama ni matembezi mafupi kwa kuwa, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Pia mimi hutenga muda kwa kupumzika na kulala vya kutosha. Kwa sababu usingizi mzuri hunifanya niwe na umakini na hali mzuri ya kihisia. Kwa upande wa akili, ninajipa muda wa kuwa pekee yangu, kutafakari au kufanya shughuli zinazonipenda kama kusikiliza muziki, kusoma au kuandika. Jambo linalonisaidia kurejesha utulivu wa ndani. Zaidi ya hayo, mimi hujitunza kwa kueka mipaka mizuri kati ya kazi na maisha binafsi. Ili kuepuka kuchoka kupita kiasi ninajifunza kusema hapana pale inapobidi na kuzingatia mambo yanayonipa furaha na maendeleo chanya. Pia ninathamini mawasiliano mazuri na familia au marafiki. Kwa sababu kushirikiana nao hunipa msaada wa kihisia na kunikumbusha kuwa siko pekee yangu wakati ninapokutana na changamoto mimi hutafuta msaada au shauri badala ya kujifungia kwa kuwa hilo ni sehemu muhimu ya kujitunza kwa ujumla kujitunza kwangu ni mchakato endelevu unaonisaidia kuwa mtu mwenye afya amani ya moyo na uwezo wa kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa ufanisi asante.